Timu bora, ya mpira wa rugby, wa Marekani ninaipenda ni New England Patriots. Ni timu maarufu sana na imekuwa ikifanya vizuri kwa muda mrefu katika mashindano ya kitaifa. Nilianza kuipenda timu hii kwa sababu ya nidhamu yao, mipangilio mzuri wa mchezo na historia yao ya mafanikio. Wanaonyesha umoja mkubwa na kila mchezaji huonekana kujua jukumu lake vizuri uwanjani. Mchezo mkuu ninaukumbuka zaidi ni ule waliocheza kwenye finali ya ubingwa. Ambapo walionyesha mapambano makali hadi dakika za mwisho na hatimaye wakashinda. Mchezo huo ulikuwa wa kusisimua sana na ulionyesha kwa nini timu hii inaheshimiwa kote marekani. Mchezaji ninayependa zaidi katika timu hii ni kiongozi wa timu. Kwa sababu ya uwezo wake wa kuongoza wenzake, kufanya maamuzi ya haraka na kubaki mtulivu hata katika presha kubwa. Uongozi wake umechangia sana mafanikio ya timu. Wakati timu yangu inapocheza nahisi furaha msisimko na wakati mwingine wasiwasi, hasa mchezo unapokuwa mgumu. Huwa nafuatilia kwa makini kila hatua nikitumaini ushindi ushindi wao hunipa furaha kubwa na hata wakishindwa hujifunza kuthamini juhudi na mshikamano wao kama timu.

Mara nyingi mchana ninakula chakula cha kawaida kilicho na mlo kamili. Kwa mfano, mara nyingi ni wali au ugali, mbogamboga za majani na nyama au samaki. Mara nyingine pia hupatikana mbaazi, kunde au maharagwe kwa sehemu ya mlo. Hii ni kwa sababu chakula hiki, hunipa nguvu ya kutosha, hunifanya nijisikie tajiri wa lishe na huniruhusu kuendelea na shughuli zangu za mchana bila uchovu. Mara nyingi huandaliwa nyumbani au mara nyingi, mara nyingine hushirikiana na wenzangu pale shule au kazini.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, napendelea kutumia mbinu mbali mbali za kupanga na kuthibiti muda. Kwanza, huanza kwa kuchora orodha ya kazi zinazohitaji kufanywa kila siku, nikipanga kwa umuhimu na muda unaohitajika kwa kila kazi. Hii huniwezesha kufanya kazi kwa mpangilio na kuepuka kupoteza muda pili, huweka malengo madogo ya kila siku yanayoweza kupimika, ili nijue ni kazi zipi zimekamilika na ni zipi zinahitaji kipaumbele zaidi. Tatu, najaribu kuepuka usumbufu, kwa kutumia simu bila sababu au kuangalia mitandao ya kijamii bila mpangilio, hasa, wakati wa kufanya kazi muhimu. Nne, mara nyingine nachukua mapumziko madogo, kati ya kazi, ili kuondoa uchovu wa akili na kurudisha nguvu. Zaidi ya yote, nachanganya mbinu za kujifunza na kufanya kazi kwa ustadi kwa kutumia teknolojia au zana za kupanga. Ili kazi iwe haraka yenye ufanisi na yenye matokeo bora. Kwa hiyo, kuongeza uzalishaji wangu ni mchanganyiko wa mpangilio, nidhamu, na kutumia muda kwa busara.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya hunipa fursa ya kujifunza, kuboresha ujuzi na kurahisisha maisha ya kila siku. Kupitia teknolojia naweza kufanya kazi kwa haraka napata taarifa kwa urahisi na kuwasiliana vizuri na wengine. Pia, kufuatilia teknolojia mpya hunifanya niwe mubunifu na mwenye maarifa ya kisasa. Jambo linalo nisaidia kukabiliana na mabadiliko ya dunia ya leo. Kwa ujumla, kujaribu teknoloji ya mpya hunipa motisha, maarifa mapya na njia bora za kutatua matatizo.

Ningependa kujifunza Kijapani. Lugha hii inanivutia kwa sababu ina utamaduni wa kipekee, historia ndefu na inachanganya maneno ya kisasa na ya kale. Kuja Japani kunanipa fursa ya kuwasiliana na watu wa Japan, kuelewana, kuelewa tamaduni yao na kufurahia vitabu au filamu zao bila tafsiri. Pia, ningependa kujifunza Kifaransa kwa sababu ni lugha ya kimataifa. Inasaidia kuongeza fursa ya kazi, kusafiri na kuelewa fasihi na sanaa. Kwa ujumla, kujifunza lugha mpya kunanipa maarifa mapya. Ufahamu wa tamaduni na njia mpya za kuwasiliana na watu duniani.